Nilipenda zaidi somo la geografia kwa sababu lilisaidia kuelewa dunia kwa upana wake kujifunza kuhusu milima, mito, hali ya hewa na tamaduni. Mbalimbali kulifanya masoma ya hisi kama safari, ramani zilinivutia sana na nilifurahia kuelewa jinsi mazingira yanavyo adhiri, maisha ya watu, uchumi na maendeleo ya jamii tofauti dunia kote, pia ilinifundisha kufikiri kimfumo na kudhamini uhusiano wa binadamu na mazingira sana.

Kwa kawaida mchana napenda kula wali na maharagwe au kuku wa kupika nyumbani. Nikiweza naongeza mboga za majani kama sukumawiki au spinachi. Pamoja na parachichi kidogo. Chakula hiki hunishibisha bila kunifanya nichoke sana. Badaaye nakunywa maji mengi au juisi ya matunda. Kisha narudi kazini nikiwa na nguvu na umakini nzuri. Huu hunisaidia kubaki na furaha mchana wote bila usingizi mwingi.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa sababu una ladha ya historia, utambulisho na hisia halisi za jamii, midundo ya ngoma ala za asili na sauti za kuimba. Kwa pamoja hunipa hisia ya kuunganishwa na mzizi ya kitamaduni. Pia hunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi tamaduni hadithi na akima zilizopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi kwa upendo. Ni urithi unaostahili kulindwa na kusharehekea daima.

Ndiyo, napenda kuogelea sana kwa sababu hunisaidia kupumzika na pia kufanya mwili ujisikie mwepesi. Maji unitoa kwenye mawazo mengi na kunipo utuvu wakili. Pia ni mazoezi mazuri anayo usaidia nguvu pumzi na afya mwili kwa jumla. Kua majini hasa siku za joto unifanya nijisikie uru mwenye furana mwenye nguvu mpia kabisa.

Kwa upande wangu kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kupigia deki sakafu kubwa. Inachukua muda. Mgongo uanza kuuma na maji ya sabuni yakimwagika kila mahali unifanya nichoke haraka. Ingawa napenda kuona nyumba ikiwa safi na kung'aa hatua ya kusugua sakafu unifanya nijipange kisaikolojia kwanza kabla ya kuanza kazi hiyo. Lakini nikimaliza huridhika sana baadaye, arufu safi unipa moyo wa utulivu.

Wakati mwingine ningetamani kurudi ujana kwa urahisi wa maisha na nguvu nyingi bila majukumu mazito. Kulikuwa na muda wa kucheka bila wasiwasi mwingi na kuota ndoto kubwa bila hofu. Lakini pia nafurahia hekima, utulivu na uzoefu niliopata kadri miaka ilivyo kumwenda. Kila hatua ya maisha ina uzuri wake wa pekee na mafunzo muhimu sana. Hivyo na shukuru sasa pia.

Ninapogundua udhaifu wangu kazini, kwanza nakubali bila kujitetea. Kisha natafuta maoni kutoka kwa wenzangu au msimamizi ili nielewe vizuri, ninapohitaji kuboresha. Hujiwekea mpango wa kujifunza kama kozi fupi au mazoezi ya ziada. Pia hujipa mda wa kujipima maendeleo taratibu. Lengo langu huwa kukua kila siku, badala ya kukata tamaa. Hivyo nainimairika hatua kwa hatua.

Kinywa jicha baridi ninacho kipenda zaidi nijuisi ya embe iliowekwa friji vezuri. Ladha yake tamu naharufu yake hunikumbusha, nyumbani nasiku za ju akali. Pia napenda limau baridi yenyebarafu kidogo. Hasani kiwa ni mechoka, huu ni burudisha, huu ni panguvu na huu ni fanya nijisikie hai tena haraka sana. Wakati mwingine nachagua majibaridi tu kwa sababu ni safina ya natuliza mwili na akili.

Nikifanya kazi na timu ya mbali, naweka mawasiliano wazi na mara kwa mara kupitia ujiumbe. Mikutano ya mtandaoni na zana za ushirikiano. Kama hati shiriki, hujiweka malengo yanayo, eleweka. Muda wa mwisho na majukumu ya kila mtu. Pia huhakikisha, kuna muda wa maoni kusaidiana na kujenga uaminifu ili kila mmoja, ajisikie sehemu ya timu na kufanikisha malengo ya pamoja vizuri.

Napenda kusoma habari mtandaoni zaidi kuliko gazeti la karatasi kwa sababu ni rahisi haraka na hupatikana wakati wowote. Naweza kufuatilia mada tofauti kuangalia video na kusoma maoni ya watu wengine pia. Hata hivyo bada ninafuraia kushika gazeti halisi mara chache hasa wikendi kwa utulivu na bila kukatizwa na arifa za simu. Huni paesia zaumakini wa kina sana wakati mwingine.

Ndio napenda kwenda pwani kwa sababu ya hewa safi, sauti ya mawimbi, na mchanga laini chini ya miguu, kutembea kando ya bahari, hunipa utulivu, wa akili na nafasi ya kufikiria maisha pole pole. Pia napenda mmechweo wajua yanapo chora rangi angani safari ya pwwani hunirudishia nguvu. Furaha na hisia za uhuru wa ndani. Kila safari huniacha na kumbu kumbu tamu zisizosahaulika daima.

Napenda kula mboga la kijani, lililo pikwa kwa onazi kidogo. Kitunguu na viungo vya kawaida vya nyumbani. Ladha yake huwa laini, tamu kiasi na hushibisha vizuri, bila kuwa nzito ntumboni. Mara nyingine nalipika pamoja na maharagwe au nyama kidogo. Kwa kuongeza ladha. Pia supu ya mboga hunifaa sana siku za baridi kwa sababu hunipa joto na utulivu mwilini. Hunifanya nijisikie nyumbani kweli.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma huku nikifanya kazi yenye maana kwa watu wengine. Nataka kuboresha ujuzi wangu kila mwaka. Kuchukua majukumu makubwa zaidi na kuwa mtu wa kuaminika katika timu. Pia nalenga kuwa na uiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Ili nifanikiwe bila kuchoka kupita kiasi. Nikiwa na afya furaha utulivu daima.

Kwa siku najaribu kunywa angalau glasi sita hadi nane za maji. Kulingana na hali ya hewa na shuguli. Nilizofanya. Siku za joto au nikifanya kazi nyingi hunywa zaidi kwa sababu mwili hupoteza maji haraka. Kunywa maji mara kwa mara hunisaidia kubaki na nguvu umakini na ngozi yenye afya pia. Hivyo najikumbusha kubeba chupa yangu kila ninapotoka nyumbani na kunywa taratibu.

Ningependa kutembelea misri na kuona piramindi, zagari kwa macho yangu mwenyewe. Historia yake ya kale, mafarao na ustarabu wa ajabu, univutia sana. Ningependa kujifunza jinsi zilivyo jengwa, kutembea ndani ya makaburi ya zamani, na kuona mabaki ya saana na mandishi ya yogolifu. Safari hiyo imengenifanya ni hisi kuguza mmoja kwa moja uhithi mkubwa wa binadamu wa kale kwa undani zaidi kabisa.

Ninapohitaji msaada kazini kwanza nakubali kwamba siwezi kufanya kila kitu pekee yangu. Kisha humwendea mwenzangu au msimamizi na kueleza tatizo kwa uwazi. Huandaa maswali maalumu ili nipate msaada sahihi haraka. Pia huandika maelekezo ninayopewa ili nisirudie kosa. Hii hunisaidia kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kujenga ushirikiano mzuri kazini hunifanya njisikie huru kuuliza tena.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Maji ya moto unisaidia kupumuzisha misuli, kupumuzika uchovu na kunipa utulivu wa akili. Pia unifanya nijisikie safi na mwenye faraja zaidi. Wakati wa baridi kuoga maji ya moto huwa kama tiba dogo ya mwili na roho. Huniacha nikiwa mtulivu mwenye furana tayari kupumzika.

Ninapenda zaidi keki ya chokoleti kwa sababu ladha yake huwa tamu, nzito kidogo na yenye harufu nzuri sana. Nikipata ikiwa laini na yenye krimu ya chokoleti juu, huwa furaha tupu. Pia napenda keki ya matunda mara chache, hasa ikiwa na nanasi au strawberry, lakini chokoleti hubaki kuwa chaguo langu la kwanza kila wakati bila kubadilika. Huni fanya nijisikie kama na sherehekea hata bila sababu.

Natumia WhatsApp kila siku kwa mawasiliano ya haraka na familia, marafiki na kazi. Pia hutumia YouTube kujifunza mambo mapya na kupumzika kidogo. Programu ya simu ya benki hunisaidia kupanga fedha zangu. Ramani za Google hunitumika kusafiri kwa ujumla programu hizi uniraisishia maisha huokoa muda. Na huu unisaidia kuwasiliana kujifunza na kupanga shuguli zangu za kila siku kwa ufanisi zaidi sana kabisa.

Najilinda mtandoni kwa kutumia nywila ndefu na tofauti kwa kila akaunti. Pamoja na utibitishaji wa hatua mbili. Ufungua viungo kwa tahadhiri na kuepuka ujumbe wa kutatanisha. Pia usasisha programu mara kwa mara ili kuziba mianya ya usalama. Situmii wi-fi ya uma bila kinga na huifadhi taarifa muhimu kwa uangalifu mkubwa kila siku mitandaoni.

Ninaweka uiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi kwa kupanga ratiba na kuheshimu muda wa kupumzika. Baada ya kazi hujitenga na majukumu ya kikazi na kuelekeza nguvu kwa familia, marafiki na afya yangu. Hupanga mapumziko, mazoezi na muda wa burudani, hii hunisaidia kuepuka msongo, kubaki na furaha na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kila siku bila kuchoka kupita kiasi.

Najitunza kwa kulala vya kutosha, kunywa maji mingi na kula chakula chenye lishe bora kila siku. Pia hufanya mazoezi mepesi kama kutembea au kunyosha mwili asubuhi. Hutenga muda wa kupumzika, kusikiliza muziki au kuzungumza na watu ninaoamini. Vile vile hujitahidi kupanguza msongo wa mawazo kwa kupanga majukumu mapema na kujipa muda binafsi mara kwa mara. Hilo hunifanya nijisikie mwenye nguvu siku.

Natumia simu yangu zaindi kwa mawasiliano kama kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Pia huitumia kusoma habari, kuangalia video na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Ramani unisaidia kusafiri na programu za benki, huniraisishia miamala vile vile hutuma ya asimu kupanga ratiba. Kuweka vikumbushu na kupiga picha kunihifadhi, kumbukumbu muhimu za maisha kila siku, hunisaidia pia kupumzika.

Napenda paka zaidi kuliko mbwa. Paka huwa watulivu wasafi na hawaitaji uangalizi mwingi kila wakati. Napenda jinsi wanavyoweza kuwa wapole halafu ghafla wawe wachezaji na wenye mizaha. Pia ni rahisi kuwalea hata kwenye nyumba ndogo. Lakini mbwa pia ni wazuri hasa kwa ulinzi na urafiki wa karibu sana na binadamu.